Chumba changu cha kulala ni sehemu tulivu na rahisi ambayo hunipa amani na faraja ninapohitaji kupumzika. Kuta wake unarangi nyepesi na tulivu jambo li linalofanya chumba kionekane safi na chenye mwanga wa kutosha kitanda changu kiko katikati kikiwa kime pangwa vizuri na mashuka safi kwa sababu napenda mazingira yalio nadhifu. Karibu na kitanda kuna meza ndogo naitumia kuweka simu au kitabu kabla ya kulala. Chumbani pia kuna kabati la nguo ambalo nilipanga kwa mpangilio ili nisipate usumbufu ninapotafuta mavazi. Sipendi vitu vingi sana chumbani napendelea iwe vitu. Vya msingi tu ili nisipate msongamano. Mwanga ninaotumia ni wakati. Si mkali sana wala hafifu ili kunisaidia kupumzika macho na akili kwa ujumla chumba changu cha kulala ni pahali patulivu na penye mpangilio. Chumba chenyewe si kikubwa vile naeza sema ni ndogo kiasi na si kubwa sana.